Ndiyo, napenda kucheza na watoto sana. Watoto wana kuwanga nahamu ya kucheza. Na pia napenda vyenye watoto wana kuwanga na furaha wakicheza. Na pia wananipea furaha ya kucheza pia na kutangamana na watoto katika michezo tofauti tofauti.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni njia rahisi ya kupata habari na pia kulingana na ukijaribu kutazama zote mbili gazeti na habari za mtandaoni. Habari za mtandaoni ndio zina kuwa za haraka. Kulingana zile za gazeti.

Napenda kitabu ambacho iliandikwa na Ken Walibora, kitabu ye chenyewe inaitwa Kidagaa Kimemwozea na nilikuwa napenda kitabu hiki kwa sababu ilikuwa kitabu cha hadithi na nilikuwa napenda kitabu hiki kwa sababu nilisoma katika chuo ki chuo cha msingi na pia nilikuwa napenda muhusika mmoja alikuwa anai aliyekuwa anaitwa Matuko Weye na ningependa kusoma kitabu hicho kwa mara ya pili ama nisome kitabu kingine cha mwandishi huyo.

Ndiyo, muda wangu mwingi napenda kutumia kusoma maoni mtandaoni, maoni tofauti tofauti, maoni za kiafya, maoni za kisiasa na maoni na taarifa mbalimbali ambapo watu watakuwa wanatoa maoni zao nasoma maoni nikiangalia jinsi ambavyo watu wanajieleza.

Napenda kuongea, kwa sababu kuongea, unaeza pata nafasi ya kujieleza vizuri, na pia ni rahisi, na tumia muda mchache, lakini kuandika inachukua muda mwingi, na pia utapata huwezi jieleza kwa njia inayofaa.

Napenda kuasiliana na watu moja kwa moja na napenda pia kasiliana na watu kutumia simu kwa sababu simu ama mtandao ni rahisi kwa sababu nezapata mtu kwa rahisi hata kama ako mbali nawe pia uko mbali so ndio natumia simu sana sana.

Nafuatilia timu ya mpira ya kandanda ya Arsenali na nimekuwa nikifuatilia timu hiyo toka kitambo naendelea kufuatilia timu hiyo na inanipendeza sana timu hiyo ni timu inanipendeza kwa jinsi ambavyo wanacheza mpira na pia nawafuatilia kwa ukaribu.

Nasherekea siku kuu kwanza kutangamana na familia, marafiki na pia nasherekea siku kuu kwa kukula vyakula, vinywaji na kutembea sehemu tofauti tofauti tukiadhimisha siku kuu na familia na marafiki.